Ninapendelea muziki wa aina mbili, kwanza ni muziki wa reggae na pili ni muziki wa hip-hop ama muziki wa kufoka-foka. Kikuweli muziki hii ya aina mbili inaendana kwa namna fulani. Kwanza ni katika ujumbe wake, zina ujumbe ambao hudumu kwa muda mrefu kwasababu hugusia maeneo mbalimbali ya kimaisha, changamoto zake na namna ya kuweza kupata mafanikio. Lakini vilevile huendana katika hadhi zina mapigo ambayo kwa namna fulani yanafanana na nitofauti na miziki mingine. Na aina za wanamuziki ambao ninawapendelea katika reggae na penda muziki wa bob marley ambaye tunasema ndio muasisi ama waimbaji wa kwanza. Napenda muziki wa burning spear, burning whaler, Peter tosh. Na kwa Afrika napendelea muziki wa lucky dube na senzo. Lakini katika muziki wa hip-hop, kuna wakongwe kama vile akina Tupac Omar Shakur, lakini vilevile kwa upande wa Afrika, ninapendelea wanamuziki wa kiTanzania kama vile Juma nature, kama vile Professor J, kama vile Soggy Doggy Hunter, na Niki wa pili. Hawa huimba nyimbo ambazo kwa kweli leo na kesho zitabaki katika historia kuwa ni nyimbo bora za kizazi na nyimbo ambazo zinagusia mambo mengi ya kimaisha, zinatoa changamoto kwa viongozi lakini vilevile zinatoa hamasa.

Ninapendelea mazingira ambayo ni matulivu, mazingira ya siyo na kelele na bugudha mbali mbali kama vile uwepo wa kelele za mashine ama watu ambao wako katika shughuli mbali mbali. Ninapendelea mazingira ambayo pia yana vitendea kazi vya kutosha ambavyo vinanisaidia kuweza kukamilisha jukumu langu kwa urahisi.

Kazi ambayo ninaipendelea ni ile ambayo inakidhi vigezo vikuu viwili kwangu. Kwanza inaongeza thamani katika maisha kwa kuwasaidia watu kwa kuwawezesha kufikia ndoto zao. Lakini pili, kigezo cha pili ni kwamba iwe ni kazi ambayo inaniwezesha mimi mwenyewe kuishi kwa maana ya kwamba inanisaidia kupata kipato na kuendesha maisha yangu na kuweza kutekeleza yale ambayo ninayafanya.

Hapana, sio mpenzi sana wa picha. Ila huwa ninapigia pale ambapo kunakua kuna matukio muhimu. Kwa mfano, tupo pamoja kazini, ama kuna swala la kumbukumbu kama vile ubarikio, ama sherehe nyingine yoyote ya kidini, ama ya kishule. Lakini sipendelei sana kupiga picha.